Mambo ninayofanya ili kukamilisha kazi kwa wakati, ni kupanga kazi kwa kutengeneza ratiba yangu, kuanza kazi mapema ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati. Ya tatu ni kuweka vipao mbele kwa kazi yenye nimepewa, ya tatu ni kuzingatia kazi hiyo hadi kuimaliza asanti.

Jinsi ninapofanya kazi na timu ya mbali ni kwa kupitia mawasiliano ya mara kwa mara na timu kwa kupitia mtandao. Pili ni ninahakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Tatu ni kuzingatia mawasiliano mazuri na ushirikiano miongoni mwa wanatimu.